Mimi napendelea zaidi mahali pa kimya. Kelele mingi hunichosha haraka, unajua akili inakuwa cluttered. Kwa place iko kimya, naweza kufocus poa, kufikiria vizuri, na hata kufanya kazi bila stress. Lakini pia, si kwamba nachukia kelele kabisa. Sometimes, kelele ndogo kama muziki soft au sauti za nature ni poa. Ila kelele kali kama magari nyingi au watu wengi wakiongea sana ndio hunifanya nifeel drained.

Mimi napenda sana kucheza football. Football ni mchezo ambao, uko na vibe poa sana. Nikicheza na marafiki zangu, ninafeel stress yote imeisha. Napenda vile inahitaji teamwork, speed na akili. Si kukimbia tu. Kila mtu kwa pitch anajua roli yake, na hiyo inaninaisisha sana. Pia, football hunisaidia kubaki fit na active. Unajua unachoma calories bila hata kufikiria. Nikifunga goal ama nikipiga pass poa, morale inapanda juu sana.

Kazini, kipaumbele kikubwa kwa mawasiliano ni uwazi na heshima. Ni muhimu wasee waelewane poa bila story mingi. Ukiongea wazi na straight, kazi inasonga haraka na hakuna misunderstandings. Pia, kusikiliza ni muhimu sana. Sikuongea tu. Ukisikiza wenzako, unajua views zao na mnaweza kupanga mambo vizuri. Pia timing ya mawasiliano ni muhimu. Si kila kitu useme anytime bila kufikiria. Message ikue clear pia na kwa wakati, ndio vibe ibaki kuwa juu, na hii itamotivate timu pia.

Wakati nikiwa na wasiwasi, mimi hujaribu kukam down kwanza. Sipendi kupanik juu inafanya mambo kuwa wasi. Mimi uwanza na kupumua pole pole ni kika kimia kidogo ili akili itulie. Mara nyingi, pia napenda kutembea kidogo au kustretch juu movement inasaidia kurelease stress. Pia, mimi husikiliza muziki poa ama kuongea na mtu ninayemtrust. Unajua ukitoa mawazo nje, moyo unakua light. Nikiona ni issue ya kazi, mimi hubreak task into small steps, nifanye moja moja bila pressure.

Mimi napenda sana kukimbia. Ni poa ju inafanya mwili wangu unabaki 'fit' na 'body' inakua 'fresh'. Hii inafanya akili yangu 'inarelax'. Nakimbia asubuhi mara nyingi kwa sababu watu si wengi na napenda harufu ya 'fresh air in the morning'. Pia, nakimbia jioni baada ya kazi kama njia ya 'kurelease tension'. Hii 'activity' inasaidia 'stamina', 'endurance' na 'inaboost energy' siku mzima.

Mimi hufollow sana Barcelona. Napenda kuona games zao, juu style yao ni poa, skills zao ni next level, na mara zote wanafanya mechi zikuwe na excitement. Pia, napenda kuangalia stats na updates za timu online. Unajua kwa Twitter au YouTube, unaweza kustay updated kwa kila move. Mara nyingine, nashare na marafiki wangu ambao pia ni football fans, tunadiscuss game, strategies na predictions.

Ndio, mimi hupiga kura. Napenda kushiriki kwenye mambo yenye umuhimu kwa nchi yangu. Unajua kila 'vote' ni 'voice' ya mtu na inasaidia 'kudecide future' ya jamii. Najipanga kabla 'election' kama 'kuchek candidates na policies' zao ili niwe na 'choice poa na smart'. Mara nyingine, napenda kuwashauri marafiki zangu, waende wapige kura pia. Kwa sababu, kura ni 'responsibility' kubwa. Si mchezo na ni 'chance' ya 'kuchange' mambo na 'kukontribute' kwenye 'society'.

Ndiyo, napenda sana asali. Napenda kui-mix kwa chai yangu au kuweka kwa toast asubuhi. Unajua inafanya taste ikue poa. Pia napenda asali kwa sababu ni natural na healthy, si kama sukari nyingi. Mara nyingine, napenda kutumia asali kidogo kwenye face mask au skin care. Unajua ni poa kwa health ya ngozi. Napenda flavor yake sweet na mild, si overpowering. Unajua sukari nyingi kwa mwili si poa. Mwisho wa siku, asali ni chaguo poa kwa chakula na nanapenda kustok kidogo nyumbani kila time.

Napenda kuwa mtu mbunifu, ninapenda kujaribu mambo mapya, kutengeneza ideas fresh na kuona solutions kwa njia tofauti. Ubunifu unanipa motisha na kunifanya nione challenges kama opportunities badala ya matatizo. Pia, napenda ku-think outside the box, si lazima nifollow routine, bali ku-create na ku-explore. Hii inanisaidia kazini na pia maisha ya kila siku.

Hapana, sijawai kufanya yoga, lakini kweli ni kitu kinanivutia. Ni vibe kuona jinsi body na mind zinavyo shikana pamoja. Ile peace na focus watu wanapata baada ya yoga inakaa poa sana. Nafikiria kujaribu, itanisaidia kupunguza stress na kubalance energy, hasa after siku nzima ya kazi.

Mimi napenda kukaa mahali penye pako tulivu, nikue relaxed na comfortable. Pia, napenda mahali penye kuna nature kidogo kama kuna miti, fresh air au pwani. Napenda mahali ambapo watu wako friendly as well, positive, si wale wanacomplain kila time. Bali wale wanaokusupport na kubring energy poa. Spot pia lazima iwe safe, unajua hakuna kuworry kwa security na unaweza kufanya mambo yako kwa free. Hivyo, napenda mahali penye pako na peace, comfort, quiet, nature na vibes poa.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni blue. Rangi ya blue inanikumbusha anga safi na bahari kubwa vitu vinavyonipa amani. Nina shati moja la rangi ya blue ambalo ninalipenda sana kulivaa. Rangi hii inafanya nihisi mtulivu na mwenye furaha. Mimi huiona mara nyingi zaidi angani wakati wa mchana.

Mimi, summer ni my kind of season. Napenda msimu wa joto, juu ya the sunny vibes. Napenda kuenda kwenye beach, kuchill outside, au kufanya picnic na marafiki zangu bila stress. Napenda msimu huu kwa sababu, daylight pia ni long. Unajua unaweza kufanya mambo mengi, ndani ya siku bila kufill rushed. Pia msimu huu na upenda kwa sababu, ninavaa nguo zenye ziko light na comfortable.

Mimi nina mbwa. Anaitwa Buster. Yeye ni mbwa aina ya German Shepherd. Ana manyoya ya kahawia na meusi. Yeye ni mkubwa na mwenye nguvu. Ana tabia njema sana. Ni mtiifu, mlinzi na anapenda kucheza. Kila asubuhi, analeta soksi yangu moja mdomoni kama zawadi. Nampenda sana na the reason why ninapenda wanyama wa kufugwa ni wanatoa urafiki na upendo usio na masharti.